Sera muhimu kwa kampuni ni ile ya kuheshimiana na kushirikiana. Wafanyakazi wanapoheshimiana na kushirikiana vizuri, kazi inafanyika kwa uraisi na mazingira ya kazi huwa mazuri. Pia sera ya usalama kazini ni muhimu sana ili kila mtu ajisikie salama na awe na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Napenda kunyoa kwa sababu kuna nifanya nijisikie msafi na nadhifu kila siku. Ndevu zinaweza kuwa nzuri kwa wengine lakini mimi ninapendelea mwonekano safi na rahisi kutunza. Kunyoa pia kuna nifanya niwe tayari kwa kazi, mikutano au shuguli za kila siku bila kuwa na wasiwasi kuhusu mwonekano wangu. Zaidi ya hayo, kunyoa kunanifanya nijisikie vizuri kihisia, kwani ninajua nadhifu na nikiwa na mwonekano mzuri uongeza ujiamini wangu.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na chenye ladha nzuri. Samaki ni chanzo kizuri cha proteini na mafute yenye faida kwa mwili. Hasa mafuta ya omega tatu ambaya usaidia moyo na akili. Pia napenda jizi samaki wanavyo pikwa kwa njia mbalimbali. Kama kuchemsha, kukaanga au kuoka na kila aina huleta ladha tofauti kula samaki kuna nifanya nijisikie vizuri na nisehemu ya chakula changu cha kila wiki hasa wakati wa chakula cha familia au chakula cha marafiki.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kushirikiana na wengine umakinifu na kujitegemea kufanya kazi. Napenda kufanya kazi kwa uangalifu na kuhakikisha kila jambo limefanywa vizuri. Na pia ninaweza kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu. Kwa upande mwingine, mimi ni mtu anayejitahidi na kuzingatia maelekezo na ninapenda kupata suluisho za haraka pale changamoto zinapojitokeza. Nguvu hizi hufanya kazi yangu kuwa bora na husaidia timu kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kupumzika na huchukua hatua ndogo za kutuliza akili. Mara nyingi napumua kwa kina, nikafanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ili kuondoa mkazo. Pia napenda kuzungumza na marafiki au mwanafamilia ili kupata ushauri na hisia za faraja. Kwa upande mwingine, ninaandika au kupanga kazi zangu ili nipunguze hisia za wasiwasi na nijisikie kuwa na mwelekeo mzuri. Njia hizi husaidia akili yangu kuwa tulivu na hunifanya niweze kuendelea na kazi zangu kwa ufanisi zaidi.

Napofurahiya kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kufanya vitu ninavyovipenda. Mara nyingi nashika kitabu au kuangalia filamu za burudani. Na pia napenda kusikiliza muziki. Wakati mwingine, ninaandaa chakula kidogo au kuzungumza na familia na marafiki kupitia simu au video call. Nyumbani pia ni mahali ambapo najipanga kupanga siku zangu na kupumzika baada ya kazi au shughuli nyingi. Kwa hivyo, nyumbani ni sehemu ninapopata amani starehe na furaha ya kweli.

Ningependa kutembelea piramidi za misri kwa sababu ni sehemu zenye historia ya ajabu na zinatoa taswira ya ustaarabu wa zamani. Ninaona ni fursa ya kipekee kujifunza zaidi kuhusu historia, maisha ya kifarao na teknolojia waliyeitumia kwa karne nyingi zilizopita. Zaidi ya hayo, kutembelea mahali pakihistoria kunanifanya nithamini zaidi tamaduni tofauti na kunipa mtazamo mpana wa maisha ya kale. Ni moja ya maeneo niliyotarajia kuona kwa macho yangu na kujionea uzuri na umuhimu wake.